Ndiyo, napenda kucheza ngoma. Huwa inanifanya nijisikie mwenye huru, mwenye furaha, na kuondoa msongo wa mawazo. Hata kama mimi si mtaalamu, kucheza kwa ajili ya burudani hunipa nguvu na kuniboresha hali ya moyo.

Kwa kawaida, nalenga kulala mapema, mara nyingi karibu saa nne au saa tano usiku. Hii hunisaidia kupata usingizi wa kutosha ili niwe na nguvu na umakini siku inayo fuata. Wakati mwingine, nikichelewa kidogo, hasa kama kuna jambo muhimu, lakini bado na jitahidi kudumisha ratiba nzuri ya kulala.

Chumba changu cha kulala ni kati ya kidogo na kubwa, lakini kimepangwa vizuri ili kiwe cha utunivu na nadhifu. Rangi zake ni nyepesi kama nyeupe na blu laini za buluu zinazo saidia kuleta hisia ya amani na baridi. Kitanda changu ni cha kustarehe kustaresha chenye godoro laini na mashuka safi. Kinacho nifanya nipumzike vizuri baada ya siku nde ndefu. Nacho nacho penda kuhusu chumba changu ni kwa sababu ni mahali pa kupumzika, kufikiri na kujisikia sanama. Kwenye dirisha na weza ona mji, magari zikipita na watu wakitembea jioni.

Ndio ninatumia mitandao ya kijamii, ninaitumia kuwasiliana na watu, kujifunza mambo mapya, kufuatilia habari, na pia kukuza kazi au vipaji vyangu. Pia, inansaidia kujenga mausiano, kupata fursa, na kushiriki mawazo na uzoefu wangu na wengine.

Ndiyo, napenda kuenda pwani, napenda mazingira yake tulivu, upepo wa bahari, na mandhari yake nzuri. Hunipa nafasi ya kupumzika, kutafakari, na kufurahia ya mda wangu mbali na pilika pilika za kila siku za mjini.

Ndio, ninatumia mfumo wa usalama wa alama za vidole. Ninaona ni njia salama na rahisi kwa sababu inahakikisha kuwa ni mimi. Tu, ninayeweza kufungua kifaa changu, haraka, bila kuhitaji kukumbuka neno siri. Hasa kwenye simu wakati wa haraka.

Ninapofanya kazi na timu yambali, ninahakikisha mawasiliano ni wazi na ya mara kwa mara, na tumia zana za mtandaoni kama baruapepe, whatsappu, na video koli, kupanga kazi kushirikiana mawazo, na kufuatilia maendeleo. Pia ninajitahidi kuheshimu ratiba za wenzangu, kutoa mrejesho kwa wakati na kutimiza majukumu yangu kwa uaminifu ili timu ifanye kazi kwa ufanisi hata tukiwa mbali.

Kila siku ninatumia baadhi ya programu za simu ambazo zinanisaidia katika kazi na maisha yangu ya kila siku kwa mfano, whatsappu, kwa mawasiliano ya haraka na marafiki, familia na timu, baruapepe kwa kusoma na kutuma baruapepe muhimu za kazi na shune, Google Calendar kwa kupanga ratiba na kukumbuka shuguli, YouTube kwa kujifunza mambo mpia au burudani, na pia notepad kwa kurekodi mawazo mpango wa kazi au maelezo muhimu.

Kila asubui, nina utaratibu wangu wa kawaida ambao hunisaidia kuanza siku vizuri. Kwanza, ninaamuka mapema na kuosha uso na meno. Kisha nafanya mazoezi madogo ili kuamsha mwili. Baada yake, ninakunywa maji nakula kifungwakinywa chenye lishe. Mara nyingi nashirikiana na familia au kuangalia ujumbe muhimu kwenye simu. Kabla ya kuanza kazi au shune, napanga kazi za siku hiyo na kueka malengo madogo ya kufanikisha Hatimaye najiandaa kimavazi na akili kuwa tayari kwa shuguli za siku mzima Hua na hisi asubui zangu kuwa mwenye utunivu zaidi.

Napenda shirika langu kwa sababu linaweka mkazo mkubwa kwenye ushirikiano, heshima na ubunifu. Watu wanahimizwa kushirikiana kwa mawazo yao, kujifunza kila siku na kufanya kazi kama timu. Pia napenda jinzi linavyo dhamini uwajibikaji na maendeleo ya wafanyikazi wake. Jambo linalo nifanya nijisikie kuwa na mchango wa maana na fursa kukua kitaaluma.

Ninapoanza kazi, kwanza ninapanga na kuangalia horodha ya majukumu ya siku hiyo, hii inasaidia kuona kazi zipi za dharura na kupanga vipaumbele. Kisha ninaangalia baruapepe muhimu kutoka kwa wenzangu au wateja, na kujibu yale yanayo itaji muitikio wa haraka. Baada ya hapo, ninaanza kutekeleza kazi hii zenye kipa umbele, huku nikiweka muda wa mapumziko madogo ili kubaki makini na mwenye tija.

Napenda kununua vitu kwenye maduka makubwa na pia mtandaoni. Maduka makubwa hunipa nafasi ya kuona na kuchagua bidhaa mwenyewe na kuona bei yake. Wakati ununuzi wa mtandaoni, unirahisisha kupata vitu kwa haraka na kwa bei nzuri bila kupoteza muda mwingi.

Wazo zuri ninao kwa siku ya leo ni kutumia muda kidogo kila saa kujipumzisha na kupanga tena kazi ili niwe na tija zaidi. Pia nataka kujaribu kujifunza kitu kipya leo labda kupitia makala, video au mafunzo madogo mtandaoni. Hii itasaidia siku yangu kuwa yenye maana na kuongeza ujuzi wangu.

Ndiyo, napenda kucheza na watoto kwa sababu, wananipa furaha na kunikumbusha kuwa na moyo mwepesi. Kucheza nao, hunifanya nijisikie huru, kunichekesha na kunisaidia kuona dunia kwa mtazamo wa furaha na ubunifu wao wakati wa mchezo.

Mazingira ya kazi yanakua mazuri wakati kuna mawasiliano ya heshima, ushirikiano na uwazi kati ya wafanyi kazi. Pia nibora ikiwa kuna usaidizi wakifaa na rasilimali za kazi, ratiba zinazo eleweka na nafasi ya kujifunza na kukua kitaaduma. Mazingira ya kazi ipia ni mazuri pale ambapo wafanyi kazi wanathaminiwa, wanatambuliwa kwa jitihada zao na wanahimizwa kutoa mawazo mapya bila hofu.

Kumbukumbu ya utotoni ninayo ni pale nilipokuwa nikicheza na marafiki zangu shuleni na majirani. Ninakumbuka jinsi tulivyokuwa, tukicheka, kuunda michezo yetu wenyewe na kugundua mambo mapya kila siku. Kila siku ilikuwa na mshangao na furaha kidogo. Kama vile kucheza kandanda, kuimba nyimbo za shune, au kutengeneza vitu kwa udongo na karatasi. Kumbukumbu hizi zinanifanya nihisi furaha na unyenyekefu wa maisha ya utotoni na mara nyingi zinanipa motisha ya kuwa mbunifu na kushirikiana na wingine.

Napendelea kula ugali kwa sababu nae naeza kuikula na ch vyakula mbali mbali kama mboga, nyama, samaki au kuku. Pia ugali ni chakula cha asili kilicho na ladha nzuri nakina nipa nguvu ya kufanya kazi na kucheza michezo mbali mbali bila nikiwa mwenye nguvu.

Ninafanya marafiki wapya kwa kwanza kuwasalimu kwa heshima na tabasamu. Kisha najaribu kuzungumza nao, kuuliza kuhusu maslahi yao na kushiriki mawazo au mambo madogo ya kucheka pamoja. Pia ninaajiri katika shuguli za pamoja kama michezo, kazi za pamoja au madarasa Kwani kushirikiana kunasaidia kujenga urafiki wakweli na wakudumu.

Ndiyo, napiga kura kwa sababu nina umri zinazo hitajika kisheria, napiga kura kwa sababu ni njia ya kushiriki katika maamuzi ya jamii na kuhakikisha sauti yangu inaskika kuhusu mambo muhimu kama siasa, maendeleo na sera za uma. Napenda pia kuwa mshiriki wa jamii anaye changia kwenye mabadiliko chanya.

Kila siku, ninafanya mazoezi madogo ili kuimarisha afya yangu na kuwa nanguvu za kutosha kwa shuguni za kila siku. Mara nyingi, ninaanza na kutembea alafu kukimbia kwa dakika chache. Kisha nafa kufanya mazoezi ya mguu, mikono, na kifua kama avile kukunja na kuinua. Pia, mara nyingine nafanya mazoezi ya kuvuta pumzi na kunyoosha misuli. Ili kueka mwili wangu, macho na kuwa tayari kwa kazi au shune. Mazoezi haya hunisaidia kuwa na nishati, nguvu na akili tuliu.

Napendelea chakula kisicho na mafuta mengi kwa sababu ni kia afya kinanisaidia kuwa na nishati bila kuchangia uzito mwingi au matatizo ya afya. Hata hivyo, mara nyingine napenda pia chakula chenye kiasi kidogo, chamafuta, kwa latha na nguvu, Lakini kwa ujumla napendelea lishe yenye mizani.

Napenda sana majira ya joto kwa sababu hali ya hewa hua nzuri, jua huangaza na niraisi kufanya shuguni za nje kama kutembea, kusafiri au kuenda pwani kwenye bahari. Majira haya hunifanya nijisikie mwenye nguvu, mwenye furaha na tayari kufurahia maisha.

Wakati wa mapumziko kazini, napenda kupumzika kidogo ili kuamsha akili na mwili wangu. Mara nyingi, nacheka na wenzangu, nakunywa chai au maji, natembea kidogo kuzungka eneo la kazi. Pia mara nyingine, napenda kutumia muda huo kufikiria au kupanga kazi zangu zinazo fuata, ili kurudi kazini tayari.

Ndiyo, nani apendi chakula kitamu? Napenda chakula kitamu sana. Chakula chenye ladha nzuri. Hunifanya nijisikie furaha na kunipa hamasa ya kufurahia muda wa kula. Pia napenda kujaribu vyakula tofauti ili kugundua ladha mpya na kujifurahisha.

Changamoto ninazo kutana nazo kazini, ni upungufu wa muda, ambako mara nyingine kazi nyingi zinahitaji kufanywa wakati mfupi, pia mara nyingine mawasiliano yasiyo wazi kati ya wafanyi kazi au timu husababisha kutoelewana. Vile vile, changamoto nyingine ni kushugulikia matatizo ya kiufundi au vifaa vinapo shindwa kufanya kazi vizuri. Hata hivyo, napendelea kushugulikia changamoto hizi kwa uvumilivu, kupanga vipa umbele na kushirikiana na wezangu ili kupata suluhisho bora.

Simu ni vigumu kuhishi pasipo simu ya mkononi kwa sababu inasaidia mawasiliano kupata habari, kupanga ratiba na kufanya kazi. Pia ni muhimu kwa burudani na kujifunza mambo mapia. Kwa hivo kwa maisha yangu ya kisasa kifahikini moja wapo ya muhimu zaidi kwa kila siku.

Napenda juisi ya machungwa kwa sababu ni tamu yenye vitamini cha nyingi na hunipa nguvu na nguvu ya mwili haraka. Pia mara nyingine napenda juisi ya matunda mchanganyiko kama tufaha, stroberi na maembe kwa ladha yake ya kipekee na muundo wake wa baridi unaofurahisha.

Napendelea kusoma habari mtandaoni kwa sababu ni rahisi kupata habari habari mpya mara moja na pia unaweza kuchagua mada unazo penda. Pia mtandaoni kuna video, picha na maelezo ya kina zaidi kuliko gazeti la kawaida. Hata hivyo, mara nyinginine napenda pia kusoma gazeti kwa sababu ni tulivu, haina matangazo ya kusumbua na unaweza kushugulikia bila simu au mtandao.

Napenda kuzungumza kuhusu siasa kwa njia ya heshima na yenye kujenga. Ninapenda kujadili maswala ya maendeleo, haki, na uongozi kwa sababu yanaadhiri maisha ya watu wengi. Hata hivyo, napendelea mazungumzo yawe ya kistaarabu na ya kuheshimiana, ili kila mtu aweze kutoa maoni yake kwa amani.

Kutoka dirishani mwangu, ninaweza kuona mazingira ya kijani na wenye utulivu, kuna miti midogo, baadhi ya mauwa, na wanyama wadogo kama paka wanao pita karibu. Pia mara nyingine, huwa naona watu wakienda kazini au watoto wakicheza karibu na majirani. Mvua au jua, pia huleta mabadiliko mazuri kwenye mandari, na kunifanya nijisikie tulivu na furaha minapo kuwa nikitazama dirishani.

Ninaposhugulikia makosa kazini kwanza ninakubali kosa kwa uwazi bila kujaribu kulificha. Kisha nianze kuchambua ni nini kilicho sababisha kosa hilo ili nipate suluhisho sahihi. Baada yake ninafanya hatua za kurekebisha tatizo na kuhakikisha halitarudiwa tena. Na mara nyingine pia nashirikiana na wenzangu au msimamizi kupata msaada au mrejesho. Mwisho ninajufunza kutokana na kosa hilo ili kuboresha utendaji wangu kazini.

Wakati mkuu wa mpira wa besiboli, ni pale timu inapoanza kushambulia na kujaribu kupata pointi kwa kupiga mpira na kukimbia mizizi. Hii ni sehemu yenye msisimuko mkubwa kwa wachezaji na mashabiki kwa sababu kila mpigo unaeza kuleta alama. Pia wakati huu, unajumuisha mikakati ya timu ya kushinda. Uangalizi mkubwa na mshikamano wa wachezaji. Jambo linalofanya mchezo kuwa wa kuvutia na wakupendeza kutazama.

Somo nililopenda shuleni ni sayansi kwa sababu linafundisha jinsi dunia, mimea, wanyama na viumbe wengine vinavyofanya kazi. Pia sayansi hunipa nafasi ya kufanya majaribio na kugundua mambo mapya Jambo linaloongeza hamasa ya kujifunza na kutatua matatizo kwa njia ya ubunifu.

Napenda mziki unao nipafuraha na kupumzika. Mara nyingi napenda kusikiliza bongo, wakidansi, kwa sababu unanifanya nicheke, niruke kidogo, au nishughunikie mawazo yangu. Pia mziki wangu napenda kusikiliza wakati wakazi au mapumziko inikuimarisha akini na moyo wangu.

Mara nyingi, napenda kucheza na rafiki wangu wa dhati na ndugu zangu. Wanafanya mchezo kuwa wa furaha na wa kusisimua na mara nyingi tunashirikiana kucheka pamoja na kusaidiana kwenye michezo mbalimbali. Wanafanya mude wa kucheza kuwa wa kipekee na unaofanya nijisikie furaha na uhuru.

Napendelea surwali kwa sababu ni rahisi kuivalia, inafaa kwa shughuli mbali mbali, na inakaribisha kufanya kazi au michezo bila usumbufu. Hata hivyo mara nyingine, napenda pia sketi, hasa pale ninapenda kuvaa kitu cha kupendeza au cha kiasili, lakini kwa kwaida surwali ndilo napendelea zaidi.

Ninaposhugulikia kazi za dharura. Kwanza ninapanga haraka ni ipi inayohitaji kutekelezwa mara moja. Kisha ninatumia rasilimali zinazopatikana haraka na kushirikiana na wenzangu kama ni lazima ili kazi ifanyike kwa ufanisi. Pia ninahakikisha kazi nyingine zisizo za dharura hazizui utendaji ili tatizo liweze kutatuliwa bila kuchelewa. Mwisho ninajifunza kutokana na dharura hiyo ili siku zijazo niwe tayari zaidi.

Kazi ninayo ithamini zaidi ni ile inayosaidia wengine na kuleta matokeo chanya. Kwa mfano, kazi inayohusisha kushirikiana na wenzangu, kusaidia jamii au kutatua matatizo ambayo yanaboresha maisha ya watu wengine. Kazi kama hii inanifanya nijisikie kuwa na maana na pia hunipa motisha ya kufanya jitihada zaidi na kuboresha ujuzi wangu kila siku.